Malengo nilio nayo kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Nataka kujifunza mambo mapya kila siku ili kuboresha ujuzi wangu. Pia nataka kupata kipato cha kunisaidia mimi na familia yangu kwa kufanya kazi vizuri natumaini kupata maendeleo na maisha bora zaidi siku za usoni.

Michezo ninayoipenda ni kutazama mpira wa miguu. Ninapenda mpira kwa sababu unanifurahisha na una mashindano mazuri. Mara nyingi ninatazama mchezo ya timu ninayoipenda nikiwa nyumbani kwenye runinga. Kuna mchezo mmoja nilio utazama ulikuwa wa kushangaza sana kwa sababu ulimalizika kwa bao la dakika za mwisho wakati ninapo tazama mchezo najisikia furaha na msisimuko mkubwa hasa timu ninayoipenda inaposhinda

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kama kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine napata kazi nzito ambayo inahitaji umakini mkubwa. Pia mara nyingine ni changamoto kushirikiana na baadhi ya watu kwa sababu mawazo yao ni tofauti. Lakini najaribu kushughulikia changamoto hizi kwa subira na nidhamu. Changamoto hizi hunifundisha kuwa mzuri zaidi kazini na kunisaidia kujifunza mambo mapya.

Mara nyingi naenda maktabani mara moja au mbili kwa mwezi. Napenda kuenda maktabani kusoma vitabu au kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine naenda kuangalia magazeti au kutumia kompyuta ya maktaba. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata maarifa na kuwa na utulivu. Kuenda maktabani kunanisaidia kujifunza zaidi na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuomba kila siku. Kuomba kuna nisaidia kuwa na amani ya ndani na kunielekeza kufanya mambo mema. Pia kuenda kanisani au mahali pa ibada kuna nisaidia kuungana na wengine na kujifunza madili mema. Dini ina nisaidia kuwa na maisha yenye furaha na kuwa mtu bora kila siku. Nisehemu muhimu sana ya maisha yangu.

Nawasiliana na wenzangu kwa heshima na kwa uwazi. Nazungumza uso kwa uso au kutumia simu na ujumbe. Kila mtu anapaswa kuelewa majukumu yake vizuri. Kuwasiliana vizuri kuna saidia kufanya kazi pamoja kuondoa mkanganyiko na kuwakikisha kazi inakamilika kwa urahisi.

Wakati wa mvua mara nyingi ninapumzika nyumbani au kusoma vitabu. Ninapenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu na furaha. Ninakumbuka siku moja ya mvua iliyonifanya nikakaa nyumbani nikisikiliza sauti ya mvua na kunywa chai. Mvua mara nyingi hubadilisha mpango yangu kwa mfano siwezi kwenda kutembea au kufanya kazi za nje. Sauti ya mvua hunifanya nijisikie amani na kupumzika vizuri. Kwa hivyo.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona kazi yangu imemalisika vizuri na kupata matokeo mazuri. Pia, pongezi kutoka kwa wenzangu au bosi hunifanya nijisikie furaha na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kujua kwamba kazi yangu inawasaidia wengine au kuboresha maisha ya watu pia hunipa motisha. Hili hunisaidia kuwa makini, kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kujifunza kila siku. Kwa hivyo,

Ndiyo ninapenda mvua kwa sababu ni baraka, mvua hulea mimea na kuleta maji safi kwa binadamu na wanyama. Ninapenda kusikia sauti ya mvua wakatu iko kimya nyumbani, inanisaidia kupumzika na kujisikia utulivu. Pia mvua hubadilisha mandhari na kunifanya nijisikie furaha, kila ninaposikia mvua inanyesha najisikia baraka na shukrani kwa maisha.

Kawaida ninakunywa maji takriban glass sita hadi nane za maji kila siku. Ninakunywa maji mara kadhaa asubuhi mchana na jioni. Maji husaidia kuwa na afya nzuri. Kuzuia kiu na kufanya mwili wangu ufanye kazi vizuri. Pia kukunywa maji kila siku kunasaidia ngozi yangu kuwa safi na mwili wangu kuwa na nguvu. Ninapenda kuhakisha kila siku ninapata maji ya kutosha.

Rafiki yangu wakaribu zaidi nilikutana naye shuleni. Tulisoma pamoja na tukaanza kuzungumza kila siku. Tunapenda kushirikiana kufanya kazi kuzungumza na kucheka pamoja. Wakati mwingine tunasaidiana kunapo kuwa na shida. Kitu kinachofanya awe rafiki yangu wa kweli ni uaminifu na heshma. Naweza kumuamini na kumueleza mambo yangu bila hofu. Nampenda rafiki yangu kwa sababu yuko karibu nami wakati wa furaha na wakati wa changamoto.